Ndiyo napenda kugawa taka zangu napanga taka kwa makundi kama vile plastiki karatasi chupa za glasi na taka za chakula hii husaidia kulinda mazingira na kurahisisha utengenezaji wa bidhaa za upya pia kugawa taka kunanifundisha uwajibikaji na nidhamu ya mazingira kila ninapogawa taka zangu najisikia furaha na kuridhika kwa kuwa ninachangia katika kuhifadhi sayari yetu kwa vizazi vijavyo.